Katika kulinda mazingira na nimekua nikihakikisha upanzi wa miti, kwa mfano nimeamua boresha study yangu ya uongozi, ili niweze kuratibu kwa ufanisi kampeni za upanzi wa miti katika eneo letu la kazi kama njia ya kulinda mazingira. Pia nimeeza kuelimisha jamii, kuhusu uifadhi wa asili na study muhimu inahitaji mbinu mpya za usimamizi ili kuleta mafanikio ya kudumu katika utunzanji wa mazingira.